Ninajitahidi kuwafanya kikao cha zoom au kupiga simu moja kwa moja kwa kiongozi wa kikundi husika, kupeana maelekezo, lakini pia kuhakisha tuna kikundi cha whatsapp katika mtando wa whatsapp, kuna kikundi ambacho tunawasiliana na kupeana taarifa, changamoto na fusa gonsutokana katika maino ya kazi.

Hapana mimi sipendi kusikiliza redio na nina muda mrefu sana sikisikilizi radio. Sio kwamba ni makusudi nafikiri pia ni kutokana na utandawazi wa kila siku ambao unaendelea. Kwamba mambo yanabadilika. Zamani ilikuwa ni redio, televisheni, mtu anakaa anasikiliza anatizama. Lakini sasa hivi muda mwingi tupo kazini tunakuwa na simu mkononi ni ngumu kusikiliza redio.